Ninahisi usingizi sana. Ni saa ngapi? Saa tatu usiku. Lazima ni lale mapema. Kesho niamke asubui. Kitanda kinaonekana kizuri sana sasa hivi. Nimezima taa zote na kufunga mlango. Jee, nimeweka kengele ya saa nne asubui? Hebu niangalie. Ndiyo, imewekwa vizuri. Nitazima simu yangu isilete kelele usiku. Naomba ni lale usingizi mzuri bila kuvunjika. Wiki hii imekua ya kuchosha mwili. Mwili unahitaji kupumzika. Kesho ni siku mpya, nitakuwa na nguvu tena. Lala salama, moyo wangu usiku mwema.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

Msimu wa mvua umeanza. Ni wakati mzuri kupanda mboga shambani. Nitapanda mahindi na maharage wiki hii. Ardhi iko tayari, nimeshailima wiki iliyopita. Mvua itasaidia mimea kukua haraka. Ninahitaji kununua mbegu bora, nitakwenda kwa mkulima mjuzi. Yeye ana mbegu za aina nzuri zinazaa sana. Msimu huu ni rahima kwa wakulima wote. Lazima nitumie wakati huu vizuri. Nisipoteze nafasi. Nitaomba watoto wanisaidie kupanda wajifunze pia. Mavuno mazuri yatatusaidia familia mzima. Tutakuwa na chakula cha kutosha.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

Watoto wamekaa chumbani wakisoma. Naona wanajitahidi sana shuleni. Naomba tuchanganye wakati pamoja jioni. Labda tucheza mchezo au tuangalie filamu. Familia yetu inapenda kuwa pamoja usiku. Mme wangu anasema tuandae chakula cha usiku pamoja. Ni wazo zuri watoto watajifunza kupika pia. Tutatayarisha pilau au na saladi. Ya kukata mboga vizuri wakati wafamilia ni muhimu sana tunajenga mahusiano mazuri usiku huu utakuwa wa furaha na kumbukumbu nzuri.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

Njia ninayo tumia ya usafiri kila siku huwa natumia gari kwa sababu gari ni njia rahisi sana Gari ambao nayo itumia wakati mwingi ni gari ya aina ya basi sababu ya kutumia basi ni kwa sababu inaweza kunifikisha mahali ambapo nahitaji kuenda kwa haraka na ninapo katika kituo basi hakiko mbali na nyumbani kwangu au nyumbani kwetu.

Habari nyingi huwa nazipata kwenye gazeti kwa sababu mimi ni msomaji wa gazeti sana huwa napenda kusoma gazeti na vitabu vingi kwa sababu huwa zinapanua akili yangu na kuweza kunifanya niweza kujua mambo mapya habari nyingi kwa hivyo naweza kuzipata kwenye gazeti habari za dunia habari za humu nchini Kenya na habari za matukio tofauti katika nchi yetu.

Uzoevu wa kazi ambao umenifundisha zaidi ni uzoevu kujua kujitegemea au kuwa mtu ambaye anajitegemea katika kila jambo. Kuwa mtu ambaye wakati mwingi kungojei mtu ili kuweza kufaulu maishani au kungojei mtu ili weza kuambia kitu cha kufanya. Ni mtu ambaye unaeza kujismamia na kujitegemea adibila meneja kuwa karibu.

Mimi binafsi kama mwalimu, kitu ambacho kinanipendeza sana ama kitu ambacho ningeweza kufanya wakati mwingi ni, kuwezesha wanafunzi wangu waweze kupiza katika masomo ya sayansi na pia masomo ya biolojia. Kwa kuwa mimi ni mwalimu wa hayo masomo mawili. Ningependa wanafunzi wangu waweze kufikia kiilele cha ufanisi cha juu sana katika masomo hayo mawili. Kwa sababu bila somo la sayansi, grade yote kwa jumla haiwezi kuwa ya juu.

Aina ya filamu ninazozipenda ni filamu za wahindi. Wahindi wana njia mingi sana ya kufanya filamu zao ziweze kuvutia kwa sababu hiyo huwa naona kua wahindi wako na njia ya kufanya filamu zao ziweze kuwa na ubunifu wa hali ya juu. Kwa hivyo, napenda sana kusikiza au kutazama filamu za kihindi au za kikorea Yani filamu ambazo zinatoka nchi za mbali ili niweze kujua pia vile ambavyo watu wengine maisha yao inapoendelea inavyoendelea na pia vila ambavyo wengine ambao wako wamo nje ya inchi yetu ya Kenya vile ambavyo wanaishi maisha yao.

Simu yangu kwa mara nyingi, huwa natumia katika kuzungumuza watu, mazungumuzo tofauti, ni kiwa shuleni, huwa natumia simu katika kuwapigia wazazi wanafunzi wangu simu, na kuwaambia jinsi ambavyo wanafunzi wao, wanavyo endelea, na pia programu nyingi ambazo huwa nakua katika nazo simu, ya kwanza ni programu ya tiktoki, huwa nakua kwenye whatsappu, ili kweza kuongea na kuzungumuza na watu wengi sana. Na aina ya simu yangu ni simu ya androidi, naipende sana, inamanufa mingi sana, inakamera mzuri, na pia ikona vitu mingi sana.